Napenda sana wanyama kama mbwa na paka kwa sababu ni waaminifu na rafiki. Mbwa hunifuraisha kwa ulinzi na upendo wao. Na paka hunifanya nijisikie mtulivu kama tabia yao ya upole. Wanyama huniletea furaha na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na asili.

Ndio, napenda sana chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Chakula chenye ladha nzuri hufanya wakati wa kula uwe wakufurahisha zaidi. Napenda kujaribu vyakula tofouti vyenye viungo vya asili na ladha nzuri. Kula chakula kitamu hunipa nguvu na hunifanya nidhamini utamaduni wa chakula.

Nimepata mafanikio kadhaa kazini, hasa kwa kuboresha ufanisi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Nimewahi tambuliwa kwa juhudi zangu na kupewa majukumu zaidi. Jambo lililoniongezia kujiamini. Mafanikio haya yamenifundisha umuhimu wa bidii nidhamu na kufanya kazi kwa moyo.

Ndio nimewai kujaribu kujifunza kupiga gita na ilikuwa uzohefu wa kufurahisha sana. Nilianza kwa kujifunza hala za msingi na mazoezi raisi kila siku. Mmmh Haikuwa raisi mwanzoni lakini kwa mazoezi niliendelea kuboreka. Mhh hh kunipa gita kulinisaidia kupunguza mzogo wa mawazo na kunifurais.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanza biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo linanivutia kwa sababu linanipa huru wa kufanya maamuzi na kujitegemea. Nimeanza kufikiria aina ya biashara inayoweza kusaidia watu na pia kunipa kipato. Ingawa kuna changamoto, ninaamini kwa mipango mizuri na bidii inawezekana kufanikiwa.

Ninapofanya kosa kazini ukubali haraka bila kuficha na kujaribu kulirekebisha. Ujifunza kutokana na kosa hilo hili lisijirudie tena. Pia uomba msamaa pale inapoitajika na kuchukua atuwa bora zaidi. Makosa unifana nijifunze na kukua kazini.